Ndiyo, kufuga nimewahi, nimefuga mbwa, lakini nikiwa nyumbani kwetu, baba yangu alikuwa anafuga ng'ombe, mbuzi, kuwa nilikuwa nawahudumia wale wanyama, nina uzoefu wakuwahudumia, ng'ombe pamoja na mbuzi, kuwenda kwa mfano kama mbuzi, kuwafungua asubuhi, na kwenda kuwafunga malishoni, ng'ombe kumkatia majani, kumpa maji ya kunywa, kumwangalia, ameamkaje anaendeleaje, ndo shughuli ambazo nilikuwa nazifanya na nilisha zizoea. Na kitu kingine kuhusu kufuga mimi binasi, nimefuga mbwa mbwa kwa ajili ya ulinzi. Ambao nimefuga, nimepanga nyumba nzima, kwa hiyo ninapotoka panakua hapana mtu nyumbani, watoto wanakuwa shule, nyumba inabaki pekee yake, basi naazimika, kuwa na wafungulia wale mbwa, jioni, au watoto wakirudi, wanawaingiza bandani na kuwapa chakula. Uzoefu wakufuga ni nao wa kutosha tu, hata sasa, kama mkinipa mifugo nifuge nitaifuga vizuri, kweli kweli.

Kwa ujumla mausiana nawafanya kazi wengine ni katika kusaidiana, kushirikiana na kuchukuliana. Unapokuwa sehemu eneo la kazi ni kusaidiana na wengine katika kufanikisha jambo fulani, kushirikiana pia, lakini kikubwa zaidi kuchukuliana. Na unajua, ukiwa kwenye maeneo ya kazi, mambo mengi ya natokea. Unakuta labda mtu kakuuthi, kitu fulani, au katamuka neno ambalo wewe limekukera. Kwa badala ya kuanza tu kumjibisha vibaya-vibaya, kujibisha nanae, na utakio utukue nafasi kwanza, utulie, ufikirie marambiri. Kwa mba kwanini katamuka hivi? Au pengine ya likuwa yametindikiwa, au pengine ya metamka kwa bahati mbaya. Kwa bada kuwa wewe umesha ituliza ile akili yako sasa, ndio unaanza kumuuliza. Kwa mba aa ndugu yangu, mbona hapa umetamuka hivi na hivi. Mimi kwa kweli umenikuaza, utakuta nae anakuomba msamaha, ya naisha mnaendelea vizuri. Lakini ikitokea, ame kukuaza, na wewe wakati uouo ukachukia, ukaanza kujibiza na nae, ugomvi unakua ni mkubwa, badae mnajikuta hamsemeshani, hamsalimiani, minashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa minapenda sana kuwa na utulivu. Inapotokea kwamba nimekwazika na kuwa na utulivu. Tunaelewesha na taratibu. Badae tunakuta tumifikia muwafaka mzuri na maisha mengine ya naendelea. Kwa mausiano na watu kazini ni mazuri. Tu tunapenda na tunashirikiana, tunasaidiana, katika mambo mbali mbali. Lakini pia tunajitahidi sana kuwa wamoja. Yani hatutaki vitu vikitokea, vikaja vika tutenganisha. Labda mtu mwingine akatokea akatufara kanisha hatupendi na inapo tokea kwamba kuna mtu ananeno na mwenzie maranyingi watu wanajiongea na kulimaliza hapo hapo basi tunaendelea kubaki na mausiano mazuri na maisha mengine ya naendelea.

Mimi nachukia sana wale watu ambao ni wanafiki na waongo na wazandiki. Yani watu wa namna iyo na wachukia sana kuliko kitu kingine chochote. Unakuta mtu, labda amekukuta unashida fulani, akakusaidia kiasi kadhaa cha pesa. Baada kukusaidia, anatoka hapo, anaenda kukutangaza sehemu nyingine. Kwamba munamuona flani, msimuone hivi ule, anamoja mbili tatu, anamaisha magumu, anamatatizo mengi Sijui ananini na nini, yaani mimi mtu wa namna hiyo jamani, ninamchukia sana sana Lakini pia mtu muongo, anaweza kakuta labda jambo liko hivi, anatoka hapo analibeba Anaenda kuongezea maneno mengine ambayo hata hayapo Analivumisha, anapeleka huku na huku, yaani pale kwa flani, ni moja mbili tatu, maisha ni moja mbili tatu Yaani ni hivi na hivi, amefanya vile na vile, anaongea maneno ya uongo tu ilimradi akuaribie kwa watu wengine, uonekane wewe ni mbaya. Na anakuwa haya maneno anayaongea ni anakuwa na uhakika yaani anayaongea kana kwamba ni kweli yametokea, anathibitisha kabisa. Wewe unakuta anaweza kakugombanisha na watu wengine kwa mtu ambaye yeye hana utaratibu wa kufuatilia na kuulizia jambo flani. Kwamba mbona fulani anasema hivi na hivi, ile jambo likoje, limeka aje, mtu yaani hafuatili wala hachunguzi, anajikuta tu amepata hasira, anakuwa anakuchukia, badaye unakuta unakorofishana na watu kwa jili ya mtu muongo. Kwa hiyo mtu muongo mimi simpendi, yaani simpendi. Na mtu mnafiki simpendi. Napokuwa na tatizo, ni afadhali mtu asinisaidie. Kuliko kunisaidia, halafu badae anaanza kunitharirisha kwa watu. Yani hicho kitendo na kichukia sana. Natamani watu wote, wawe waadilifu, wawe wema. Ila ndio hivyo ndio jamii, yaani huwezi kumfanya kila mtu awe sawasawa na vile ambavyo. Unataka wewe kikubwa tu ni kuchukuliana Tunaishinao hivyo hivyo Lakini sipendi kuwa na ukaribu na watu wa namna hiyo.

Natoa sadaka, natoa michango mbalimbali, sadaka natoa kanisani, lakini pia natoa sadaka mtaani kwa watu ambao unakuta hawajiwezi, unamkuta mtu pale anaomba msaada, hata kama ni kidogo unajitahidi kutoa, huwa napenda kutoa sadaka, sadaka natoa na ninasaidia pia, Lakini michango ipo sehemu mbalimbali unakuta huko mashuleni au michango ya harusi, michango ya misiba yote natoa shuleni wanatuomba michango ya chakula kwa watoto huko lazima nichangie ili mwanangu aweze kula shule Lakini kwenye jamii pia kuna matukio kama hayo ya harusi mtu akiwa na sherehe yake, anatoa kadi Anaomba michango kwa watu mbalimbali, kwa watu wa karibu yake kwa watu wa jamii inayomzunguka nachangia unakuta wameandika labda kadi mchango ni elfu Sabini au mchango ni elfu hamsini kwa hiyo nachangia hata kama sitafikisha hio elfu hamsini ila popote pale nitakapoishia nitachangia mfano labda nimefanikiwa kuchanga elfu ishirini nitamwambia bwana mimi nimekwama nimekusaidia hiyo elfu ishirini ndio mchango wangu ipoke lakini pia kunakua na mchango ya misiba mtaani, maeneo tunayoishi mtu akifariki, au akifiwa Nalazimika kupita daftari la michango tunachangia michango mingine tunachangia elfu mbilimbili mahali pengine kwenye misiba mahali pengine elfu tatu tatu mahali pengine elfu mojamoja Kwa hiyo, unakuta katika msiba mmoja kuna kuwa na madaftari kama matatu ambaye yote inakulazimu mtu uchangie Kuna kuwa na daftari la balozi, mchango elfu tatu daftari la mta, mchango elfu moja daftari la vijana mchango wa elfu moja Unachangia ili kusogeza mbele Ili angalau kufanikisha ile zoezi la maziko liende salama Unapokwenda mazishi, mnazika, mnapika chakula, watu wanakula, wakitawanyika wanakua wanatawanyika wakiwa wamekula kwa hiyo namna hiyo ndivyo tunavochangia michango sehemu mbalimbali na sadaka ni kutoa kanisani, sadaka kutoa kwa mitaani, kwa wasiojiweza mwingine wanakua wamekaa mahali wanaomba omba Lakini wakati mwingine unaeza ukakutana na mtoto Unamuangalia mavazi yake jinsi yalivyo hayaridhishi maskini Basi unaamua kutoa sadaka kama kumununulia mavazi Lakini pia kumsaidia chakula Wakati mwingine kumsaidia kahela kidogo kwa ajili ya kujikimu namna hiyo ndivyo tunavyoishi na jamii Sadaka tunatoa na mchango pia ninatoa Lakini napenda sana kusaidia watu ambao wanakua katika mazingira magumu watu ambao wanakua na changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili Sadaka zangu huwa nazielekeza kwao bila kusahau kanisani Yaani sehemu ya ibada, lazima nitoe sadaka.

Mazoezi ya mwili huwa nafanya mara moja kwa siku au wakati mwingine nafanya mara moja baada ya siku tatu au baada ya siku nne Sipendelei sana kufanya mazoezi lakini najitahidi kufanya mazoezi nikiamka asubuhi nikishamaliza zile shughuli ambazo huwa nazifanya asubui, nafanya fanya mazozi kidogo kurukaruka, kukimbia kimbia, kutembea ndo mazoezi ambao napenda kufanya mara nyingi na nikipata nikiwa siku nyingine nimeamka nimechoka sifanyi siku nikiamka nipo vizuri nafanya kwa hiyo huwa nafanya mazoezi mara Sio sio mara kwa mara mara wa moja moja Naweza nikafanya mara tatu ndani ya wiki au nikafanya mara nne ndani ya wiki Inategemeana na siku yenyewe hiyo nimeamkaje nina hali gani, ni mchovu, au niko na nguvu. Nikiwa na nguvu, lazima nifanye mazoezi. Siku nyingine naamka nakuwa mchovu, mwili unaamka umechoka. Yaani nakua nimechoka, sitamani kufanya kitu chochote, ila inanilazimu tu kutoka kwenda kutafuta pesa kwa ajili ya kulisha familia. Kwa hiyo siku kama hiyo, mazoezi sifanyi kabisa. Najikuta nimeamka nime hata shughuli za nyumbani sifanyi kama mwili ukiwa mchovu, siku ile sifanyi hata shuguli za nyumbani, naamka, nakoga, natoka naenda kutafuta pesa, naenda kwenye shughuli yangu ya kuningizia kipato. Lakini nikiamka kama mwili una nguvu siku hiyo, lazima nifanye mazoezi niruke ruke, ni jinyoshe nyoshe, vile vile, nikimbie kidogo, Sikimbii sana kwa sababu eneo lenyewe la hapa, maeneo ninapoishi, ndo ambalo nalitumia kukimbia yaani katika uwanja wa eneo ambalo naishi, ambao siyo mkubwa, ni mdogo tu, nakimbia, kimbia kidogo, naenda huku narudi, naenda huku narudi, hivo hivo, najitahidi, ili mradi tu mwili utikisike. Kwa hiyo, kwa kiujumla mazoezi sifanyi mara zote angalau mara tano au mara sita kwa wiki.